La hasha, mimi isipendi kuzungumza kuhusu siasa. Wakati mwingi, siasa usababisha madhara mingi. Na uki patikana uko katikati ya mazungumzo mingi ya siasa, huwa unaeza adhirika vibaya sana. Wakati mwingi wana siyasa wengi hutumia mbinu zisizofaa, kutafuta kura. Na pia wakati wa siasa, watu wengi ufariki, watu wengi uwawa kwa sababu ya siasa. Kwa hivyo, mimi ni kizungumzia siasa. Mambo ya hayo huwa haya nifuraishi. Sasa sipendi kuzungumza mambo ya siasa. Siasa uleta madhara mingi sana katika nchi. Hata kama ina manufaa yake, kupitia siasa tunapata viongozi, viongozi wazuri. Lakini pia kuna viongozi ambao si wazuri, ambao hupenya ndani ya ofisi zao. Lakini siasa ina madhara mingi kuliko manufaa kwa maoni yangu, kwa mwananchi. Kwa hivyo sipendi kuzungumzia mambo ya siasa. Huwa ya nifanya nifikirie mambo mabaya sana. Nikikumbuka vita zinazo tokea wakati wa siasa, watu wanao uwawa wakati wa siasa. Siasa huwa inifurahishi kabisa. Kwa hivo sipendi siyasa, sipendi hadikupiga kura.

Mimi napendelea suruali. Kwa sababu, suruali hufunika mwili mzima. Najua kuna siketi ndefu, nakini kwa maoni yangu, suruali ni si rahisi mtu kufanyiwa madhara kama ubakaji akiwa na suruali. Kwa wanawake wengi, minaonelea tuwe tukivaa suruali. Kwa sababu, wakati ambapo umevaa suruali, ukikumbana na mtu anaetaka kukubaka ni vigumu aanze kufungua mshipi, aanze kufungua zipu ili kukutoa nguo. Kwa hivyo kitambo wamalize kufanya hayo yote unaweza kuwa umepiga nduru na usaidizi ukafika. Ilhali ukiwa na sketi, sketi anainua tu juu na anamaliza shughuli yake unabaki hapo ukiwa umehadhirika. Naonelea suruali ni nzuri kuliko sketi, hiyo ni kwa maoni yangu, napenda sana suruali. Suruali, ata kama kuna suruali ambazo zinabana mwili, pia sketi kuna ambazo zinabana mwili, kuna ambazo hazibani mwili. Lakini kwa haya yote suruali ni bora kuliko sketi.

Mimi pamoja na marafiki zangu, tunapenda kushiriki katika tamasha za mziki, tunapenda kuenda kuona waimbaji wetu bora, waki imba mbele ya umati, tunapenda pia kuenda kwenye klabu, tunajiburudisha na vinywaji wakati wa wikendi. Nina marafiki wanne ambao tunapenda sana kujiburudisha nao. Huwa tunapenda pia kuenda maziarani ambayo tunaita road trip kwa lugha ya kimombo. Huwa tunachukua gari, tunasafiri, hadi pahali ambako tumepanga. Huwa tunatoa hela kiwango fulani ili kutusaidia. Pahali ambako tutalala, chakula ambacho tutakula. Ikiwa na marafiki zangu, sana sana sisi hupenda kupiga sherehe sana, tunavyo isema huku. Kwa hivyo mi napenda sana kupiga sherehe, napenda kujiburudisha na marafiki zangu. Pia tunapenda kuenda kwenye kuona filamu za wazungu, tunapenda pia kutembea kuona wanyama wa msituni, ili tupatane pia na wazungu, tuwasalimie, naam tunapenda kujiburudisha kabisa kabisa.